Ninapotaka kustarehe huwa nafanya mambo ambayo hunisaidia kutulia kiakili na kimwili. Hasa nikizingatia asili ya kazi yangu ya udaktari ambayo mara nyingi huwa na presha kubwa. Kustarehe kwangu si kupumzisha mwili tu. Bali pia ni njia ya kurejelea afya na upya wa akili yangu na kuhisi ni kama nimekua mpya na nimepata uwezo wa kuhudumia wengine kwa moyo moja na mkarimu mwenye amani. Kwanza kabisa, ninapohitaji kustarehe hupenda kutenga kidogo na watu ambao wanajileta na kelele. Mimi hujieka mahali ambapo hamna kelele ili nieze kutoa msongamano wa mawazo. Mara nyingi kupumzika matumizi ya simu ya kupumzisha kutumia teknolojia ya yoyote ambayo hunifanya kupeleka akili zangu mbali. Mimi hujituliza kwa kuacha mambo yote ya kiteknolojia ili nipate muda wa peke yangu. Wakati huu hutafakari maisha, kazi na malengo yangu. Tafakari hii hunisaidia kupanga mawazo. Kujiburudisha na kujikumbusha kwa nini nilichagua taaluma ya udaktari na mbona nipo katika maisha niliyo nayo na ni jinsi gani nitapata kujifanya niwe na maish mazuri. Kupitia nguvu ya kuendelea pia wakati mwengine hutumia muda kusoma vitabu vilivyo na asili ya maarifa. Kitaaluma ama mambo mengi ambao hunipa motisha kama vile vitabu vya motisha na hadithi ambavyo hunisaidia kutuliza akili yangu kwenye majukumu ya kila siku. Pili muziki ni sehemu moja sana ya mapumziko yangu. Ninapokuwa nimechoka sana napenda kusikiliza muziki. Mtulivu na unaobeba ujumbe mzito na wa maisha yangu. Mziki hunisaidia kubadili hali ya moyo, kupunguza msongo wa mawazo na hata wakati mwengine. Hunifanya nitafakari kwa nini kuhusu maisha yangu mambo yanavyoendelea kunihusu. Kuna nyakati pia napenda kuusikiliza miziki. Nikiwa peke yangu na nimekua natembea taratibu kwa barabara au pahali ambapo hamna watu. Jambo linalofanya nieze kujisikia ni kama najisaidia kuunganisha fikra zangu na za wengine hisia zangu kwa utulivu mkubwa sana. Tatu, ninapenda sana kutembea au kufanya mazoezi mepesi ya mwili kama vile kukimbia kidogo kinyepesi au mazoezi ya kuonyesha viungo na kujiunga viungo hii hunisaidia kuondoa uchovu ulionisanyika mwilini baada ya siku ndefu ya kazi. Mazoezi hunifanya nijisikie mchangamfu, hupunguza mawazo mengi ya kichwa na huimarisha afya yangu kwa ujumla. Wakati mwingine napenda kutembea maenewo yenye mazingira ya kiasili au mazingira yenye bustani kama vile sehemu tulivu. Kwani hewa safi na manthari mazuri huniongezea amani ya moyo. Nne kutumia muda wangu vyema wa kupumzika. Ingawa kazi yangu inafanya niwe na muda mdogo wa kijamii kupata na kupopata watu wa familia marafiki kwa wa karibu pia huwa na umbali kidogo mazungumzi ya kawaida vicheko na kushirikiana kihadithi. Huniregeshea fahamu zangu za kiakili na kuniondolea msongamano wowote wa mawazo. Akihusia mambo ambayo hunigusa mimi huenda na kunitolea msongamano yayote ya mawazo na kunipa amani.

Je kama napenda kusikiza muziki wa jadi ndiyo. Napenda muziki wa jadi na naupongeza sana na kupowanganlia kwa kina. Ninaona kama sehemu muhimu sana ya utambuzlizi wa maneno na asa kunipa historia ya maadili. Kunipa maadili mema. Kunipa mambo ambayo yaliendelea siku za jadi. Muziki ya jadi yangu burudani hunipa burudani nyingi. Bali ni lugha hasia ya kumbu kumbu inayoangalia na kuangalisha vizazi vya zamani vya sasa na hata vinavyokuja. Kila ninapo usikiliza nahisi kama narudi kwenye mzizi yangu au kujikumbusha nilikotoka jambo linalonipa furaha na utulivu wa ndani. Kwanza, ninachopenda zaidi kuhusu muziki ya jadi ni ujumbe wake. Muziki huu mara nyingi hubeba mafunzo ya maisha, busara na madili ya jamii. Kama vile heshima, umoja, vumilivu na upendo. Tofauti na biashara na bidhaa za kimuziki mbazo hutoa maarifa mabaya. Tofauti na baadhi ya miziki ya kisasa unaolenga zaidi ya burudani, muziki wa jadi hunifanya nijihisi kutafakari na kwa kina sana kuhusu maisha ya wajibu wangu kwa jamii. Kama daktari, ujumbe huu hunigusa sana na sababu huimiza utu huruma na kuwajali wengine. Maadili ambayo ni muhimu sana katika taaluma yangu. Pili, napenda sana ala zinazo tumika katika muziki wa jadi. Ala kama ngoma, filimbi, zeze au ala nyingine za asili. Muziki huu mara nyingi hubeba mafunzo ya maisha, busara na maadili ya jamii. Sauti hizi hunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili ya historia ya watu wangu. Wakati mwingine, ninapousikiliza muziki wa jadi nahisi kama napata mapumziko ya kipekee ya kiakili tofauti na kelele za maisha ya kisasa. Ala hizi za uwezo wa kunitia na kunipa sauti tofauti tofauti hunipa amani. Hasa baada ya siku ndefu yenye msongo wa kazi. Tatu, muziki wajadi unafasihi kubwa. Mimi huipa nafasi kubwa katika maisha yangu na pia huo imeipua kipaumbele katika kijamii na kiutamaduni. Jambo linalofanya niuzingatie kwa heshima kubwa. Unapochezwa katika sherehe, harusi, matambiko au mikusanyiko ya kijamii. Huleta watu pamoja na kuimarisha mshirikiano na utangamano kwao. Ninapo shiriki au kushuhudia matukio kama haya. Hujisikia kama nimeweza kuwa sehemu ya jamii. Si mtu binafsi tu hisia hii ni ya umoja hunipa nguvu na furaha. Unikumbusha kuwa maisha si kazi peke yake. Bali pia ni kushirikiana na wengine nne ingawa kila wakati mimi husikiza miziki ya kisasa au kiinje pia miziki ya jadi nimeipa nafasi kuu katika maisha yangu. Kuhifadhi tamaduni zetu na kuziendeleza kwa vizazi vinavyokuja.

Kama navaa saa, ndiyo. Ndiyo navaa saa. Kwangu saa ni kipambo tu, bali ni kifaa muhimu. Sio tu kipambo ambalo huweka mikono kuwa rembo. Ni kifaa ambacho ni muhimu kinacho saidia kupambana na kuthibiti muda wangu. Kwa kuwa niko katika taaluma ya udaktari muda ni jambo msingi sana kila dakika inaweza kuwa na maana kubwa sana kwa mgonjwa. Kuvaa saa hunisaidia kufuatilia ratiba muda na kuhudumia wagonjwa na kuhakikisha nafanya jukumu yangu kwa ufasaha na ufanisi kwa wakati. Pia navaa saa kwa sababu hunifanya kukaa kama nina uwezo kufanya kazi nje hata nje ya kazi. Hunikumbusha na kunihakikishia kuwa napata heshima ya mipango. Nitaheshimu mpango yangu ya kibinafsi pumzika kwa wakati na kugawa muda wa kazi na ule wa familia. Na wa kupumzika pia, mara nyingi napendelea saa hisio na makelele mengi iliyo rahisi na rasmi. Inayo angalia na inayolingana na mazingira ya kazi. Na maisha ya kawaida ambayo na yaishi. Kwangu kuvaa saa ni ishara ya uwajibikaji, umakini na heshima kwa muda. Wangu na wengine huweza kuheshimika nikiwa na saa. Naweza kujua wakati ambapo ni rasmi wakati ambapo nafaa kukifanya kitu na kuweza kukifanya kwa haraka. Pia saa huweza kunielekeza kuhusu ratiba ya siku. Saa huweza kunionyesha jinsi nafaa nifanya jambo wakati mgani na kwa muda mgani ambapo nafaa kuweza kufika mahali nafaa, kuenda kupumzika, nafaa kuenda kulala ama nafaa pia kuenda mazoezini. Saa uweza kutekeleza kila kitu ambacho nataka kukifanya kwa siku. Bila saa, sijui jinsi ambayo ningeeza kuwajibika vyema na kuweza kuwa na mpangilio. Maisha yangu yanautaratibu vyema kwa kuwa naivaa saa, ndiyo, mimi huvaa saa.

Ndio nimewai kuenda maonyesho ya sanaa nina uzoefu huo ambao huniwezesha kuenda katika maonesho ya sanaa. Huu umekua uzoefu wa kipeke na wenye maana kubwa kwangu. Kila ni napokumbuka nyakati hizo na hisi kama nilikuwa nikifungua ukurasa mpya kuelewa dunia na ku mtazamo tafauti. Maonyesho ya sanaa hunipa nafasi ya kupumzika akili. Kujifunza na kuangalia na hisia zangu. Ni ubunifu wa wanadamu ingine. Kwa mtu kama mimi ambaye kazi yangu ni udaktari. Huhusisha sayansi, takwemi na maamuzi ya haraka. Sanaa hunipa uamuzi muhimu kati ya akili na Taalamu. Upande wa kihisia na upande wa kibinadamu maishani. Kazi inapofika kwenye maonyesho ya sanaa jambo linalo nivutia ni kazi na zaidi ni utofauti wa kazi zinazo onyeshwa na zinazo oneshwa kati yangu na wengine. Kuna michoro, sanamu, picha na kazi za mikono ambazo kila mtu ana ujumbe wake. Ninapo zitazama huwa nachukua muda kuelewa maana ya aliye chonga na aliye fanya kazi nzuri nyuma ya kazi husika. Wakati mwingine sanaa hunionyesha furaha, huzuni, matumaini, au maumivu. Ya binadamu kwa namna ambayo maneno yameweza kuonyeshwa bila kuelezewa. Hali hii inafanya ni jihisi nitafakari na maisha kwa kila kitu hapa na zaidi ya kunisaidia kuelewa hisia za watu. Jambo ambalo ni muhimu sana katika kuhudumia wagonjwa na wangu na kuwapea huruma. Pili, maonyesho wa sanaa hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Badaa ya siku, ndefu ya kazi. Kukaa kwenye mazingira tulivu yalio jaa ubunifu, hunipa utulivu wakipekee. Nikiwa pale akili yangu huniacha na kufikiria ratiba. Wagonjwa hukua na majukumu ya kila siku na baada yake hujikita katika uzuri na ujumbe wa kazi za sanaa. Hii hunisaidia kurejelea kiakili na kihisia mara nyingi huondoka katika mtazamo mpiya wa nguvu wa mpya ya kukabiliana na mchanga moto za kazi maishani. Tatu, maonyesho ya sanaa hunipa fursa ya kujifunza kuhusu tamaduni na mitazamo tofauti. Kila msanii anaeza kuleta hadithi yake, mazingira yake na hata mtazamo wake wa dunia. Na kile ambacho kinampeleka mbele au kumskuma kila siku katika dunia na maisha. Kupitia sanaa zao najifunza kuhusu jamii mbali mbali historia zao na changa moto zinazo pitia. Uzoefu huu hunipanua mawazo na kunifanya niwe mtu mwenye hekima na kunipa uelewa huu kwa zaidi na upana. Kama daktari huelewa huu wa kuta kitamaduni, hunisaidia kuwa heshimu na kuwa hudumia watu kutokana na asili tofauti au uangalifu na heshima. Mwisho kuenda kwenye masanaa hunipa zaidi tafakari ya kile ambacho ni kenye binadamu ametengeneza mwenye uwaino na uwiano zaidi katika taaluma ya ubinadamu.

Ninachokipendelea, napendelea kitanda kigumu kwa wastani, si kigumu kupita kiasi wala si laini sana. Kwangu, faraja ya usingizi inaanza kwenye kitanda, kinachoupa mwili wangu msaada mzuri, hasa mgongo na shingo kwa kuwa kazi yangu ya udaktari mara nyingi hunihitaji kusimama na kuwa hali ya kusimama muda mrefu. Na wakati mwingine kufanya kazi ndefu bila kupumzika. Nimegundua kuwa kitanda kigumu kiasi, hunisaidia kuamka na bila maumivu au mgongo au mwili kuuma. Kitanda kizuri sana kilaini kipita kiasi. Kilaini kupita kiasi wakati mwingine hunifanya mwili uanze na kuzama sana jambo linaloweza kusababisha mgongo kupinda vibaya. Wakati wa kulala, mgongo huweza kupinda vibaya kwa sababu ya ulaini wa kitanda hicho. Hilo linaweza kuleta uchovu au maumivu linalo poamuka. Asubuhi nikiamka maumivu ya mgongo husababishwa na kitanda laini. Kwa upande mwingine, kitanda kigumu kupita kiasi pia ni si kizuri. Kwa sababu, hakitoi faraja ya kutosha kwa viungo vya misuli. Ndio maana napendelea kile cha kati kinachochanganya uimara na ulaini kidogo. Kwa ujumla kwangu usingizi mzuri ni sehemu ya kujitunza. Kitanda inachokipenda ni kile kinachobonyea ila si sana. Na ni kile ambacho ni cha kunipa starehe nzuri na kuweza kuamka nikiwa sawa siku inayofuata ili kuendelea na kazi zangu za kila siku. Napenda kitanda kigumu kwa wastani. Ambalo huweza pia kunifanya viungo vyote vya mwili kuweza kurejea vizuri. Na kuweza kurejelea uwezo wake. Tatu, uchaguzi wangu wa kitanda unaakisi mtazamo mwingine. Amo ambao ni wa kimaisha kwa ujumla. Mimi ni mtu anayependa uwiano. Si kupita kiasi upande mmoja wa mwingine. Kama ulivyo katika kazi ya maisha yangu binafsi. Napendelea vitu vilivyo katikati. Vinavyo faraja bila kuhakikisha afya yangu huweza kuwa nzuri. Kitanda kigumu kwa wastani hunipa changanyiko nzuri wa uimara na ulaini mdogo wa mgongo na ulaini mdogo wa kimwili. Unafaa kuwa na mwili wa mahitaji yangu ya kila siku. Mwisho, ninaamini kuwa usingizi mzuri si msingi wa afya bora. Kwa hiyo, kuchagua kitanda kinachonifaa si swala la anasa. Bali ni uwezekaji na kati ya afya yangu na muda mrefu. Katika kitanda kigumu kwa wastani hunisaidia kupata pumziko ya kweli. Kuliimarisha mwili na akili na kuniruhusu kuendelea na majukumu yangu yaku hudumia wengine kwa ufanisi bila mimi kuwa na ugonjwa wote ili niweze kuwapa roho na moyo wote wangu katika kazi yangu. Hivi usingizi ni bora kwa afya ila sio usingizi mwingi. Na ndipo nachagua kitanda kigumu wastani.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti. Na imekua sehemu muhimu sana ya maisha yangu kila siku. Hasa wakati mazingira ya kazi ni ya utulivu binafsi. Teknolojia hii imesaidia kurahisisha mambo mengi. Kuokoa muda na kuongeza ufanisi katika shughuli ninazofanya. Ingawa, siitegemei kupita kiasi. Naitumia kwa namna inayoangalika na inao weza kulingana na mahitaji yangu ya ratiba. Kwanza, ninatumia teknolojia sauti kwa ajili ya mawasiliano ya urahisi wa kazi. Mfano, mfano mzuri ni matumizi ya simu kwa kupiga au kupokea simu kwa kutumia speaker au video na vifaa vya masikio. Nina vyoweza kuvivaa katika mawasiliano bila kushika simu mkononi. Hii hunisaidia hasa ninapo kuwa kazini au nikisafiri kuwa katika safari na ninaweza kuiendesha gari. Kwani huniruhusu kuendelea na majukumu mengine bila kuvuruga mawasiliano pia wakati mwingine hutumia amri za sauti kwenye simu. Kama vile piga simu, kutumia ujumbe mfupi, au kuweka vikumbusho jambo ambalo linalo rahisisha kazi na kupumzisha matumizi yangu ya muda. Pili, teknolojia ya sauti inanisaidia sana katika kujifunza na kupata taarifa ninayo ninapokuwa na muda mchache wa kusoma. Hutumia sauti kusikiliza taarifa vipindi vya elimu au maelezo ya kitaalamu na taluma zote zinazo semwa katika habari. Kusikiliza badala ya kusoma hunipa fursa ya kujifunza nikiwa nafanya shughuli nyingine kama kutembea au kupumzika. Kama daktari hii inimesaidia kuendelea kujiongezea marifa bila kuadhiri ratiba yangu kwenye shughuli nyingi. Tatu, ninatumia teknolojia ya sauti kama njia ya kupumzika na kutuliza akili. Kusikiliza mziki vipindi vya mazungumzo yaani podcast au sauti za asili hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha utulivu wa ndani wa moyo wangu baada ya siku ndefu ya kazi sauti tulivu hunifaa na kunifanya nijisikie nimepumzika na kunisaidia kurudisha nguvu mpya na moyo mpya hii ni muhimu inaweza kunitenganisha mawazo ya kazi na ya maisha binafsi. Nne, katika mazingira ya kazi ya kitabibu, teknolojia ya sauti si sauti pia ina umuhimu. Umuhimu wake pia ingawa si kila wakati kuna nyakati ambapo sauti hutumika katika kurekodi maelezo katika maelezo au kuwasiliana haraka na wenzangu. Teknolojia hii hupunguza mzigo wa kuangalia na kuandika kwa mkono wa husidia. Kuweka kumbukumbu kwa ufanisi zaidi hata hivyo ninatumia na kutahadharika na kwa kuzingatia madili ya taaluma hasa sauti ya usiri katika taarifa za wagonjwa.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto. Hasa ninapokuwa nimechoka au baada ya siku ndefu kazini. Kuoga kwa maji ya moto hunipa hisia na utulivu wa faraja ambayo ni ngumu kuipata katika njia ya nyingine. Kwa kuwa kazi yangu ni ya udaktari na mara nyingi huambatana na msongo wa mawazo. Kusimama kwa muda mrefu na uchovu wa kimwili na kiakili maji ya moto hunisaidia sana na kurejesha mwili katika hali ya kawaida. Kwanza, maji ya moto hunisaidia kupunguza maumivu na kiasili ya kimwili katika misuli. Baada ya kufanya kazi ya muda mrefu, hasa katika mazingira yenye presha misuli ya mwili hukua na hukaza bila mimi hata kugundua. Kuoga kwa maji ya moto, hunifanya nijisikie nafuu. Hunyoosha misuli na kupunguza maumivu madogo madogo ya mwili. Mara nyingi baada ya kuoga na hisi mwili wangu ni kama umekua mwepesi mno. Mwenye utulivu zaidi najihisi ni kama ni na mwili mpya. Pili, kuoga kwa maji moto, hunisaidia kupunguza kiakili na taabu ambazo napata kusumbuka na kupumzisha kiakili ndani yangu. Ni muda ambao huwa najitenga na mawazo ya kazi, simu na kelele ya nje wakati huo hutumia dakika chache kutulia kutafakari na kupumua kwa utulivu. Hii hunisaidia kubadilisha hali ya akili katika msongo wa kazi. Kuenda hali ya amani na faraja. Mara nyingine kuoga kwa maji ya moto jioni hunisaidia hata kupata usingizi mzuri na usingizi mwanana. Hata hivyo si kila wakati natumia maji ya moto kuna nyakati hasa asubuhi au wakati wa hali ya hewa ya joto. Na pendelea maji ambayo kawaida au ya vuguvugu ilio kuamsha mwili na kueza kueka mwili sambamba na kunipa nguvu mpya, nguvu ambayo uletwa na maji vuguvugu. Lakini kwa ujumla maji ya moto ni chaguo langu. La kwanza ni napopata kupumzika. Kujituliza na kujitunza kimwili. Na hasa kiakili, maji ya vuguvugu huweza kuniletea mshutko. Huweza kunipa mambo mengi na haileti tulivu kama maji ya moto. Maji ya moto uifanya mimi kusahau kazi zote na shida zote ambazo nimeweza kuzipata kazini. Na kuweza kuniletea taswira ingine na kunipa kumbu kumbu ya siku nyingine. Huweza kunisafisha kiakili na kunitolea msongamano wa mawazo. Hivi unipa akili, zuri, nguvu mpya na kunipa ata mwili mpya. Hasa ninapoenda kuupumzika mimi upumzika na kujihisi kama mtoto mdogo vile.

Nina uhusiano wakaribu sana na wazee wangu. Na huu uhusiano umejengwa na heshima upendo na kujali. Kwa mimi wazee si watu wa familia au jamii. Bali ni hazina ya hekima. Uzoefu na mafunzo ya maisha ambayo hupatiwi kila siku. Kuwa karibu nao kunisaidia si tu kujifunza mambo mapya bali pia kunisaidia kuwa na matazamo ya thatibiti ya thibiti wa maisha hasa kutokana na taluma yangu ya udaktari ambayo mara nyingi inahitaji busara, uvumilivu na welewa wakina wa binadamu kwanza, heshima ni msingi wa mahusiano yangu na wazee hii hunifanana na jinsi ni livyo fundishwa tangu utotoni. Kujua heshimu wazee si lazima kwa sababu wanatoa kitu. Bali kwa sababu ni sehemu ya utamaduni na maadili ya jamii yetu heshima hii inaonekana kati ya maneno. Ninayo tumia, ninafanya na mambo, ninayo waelekea nayo. Ninapo wazungumzia kati ya jinsi na ninavyo wasikiliza shauri wao kwa makini. Ushauri wao hunipa mambo mengi na katika kujitahidi kuhitimiza matarajio yao ya kimaadili au kijami. Mara nyingi hata nikikabiliana na changamoto kati ya maisha au kazini. Kwanza huwa mafikiria mambo na mawazo na ushauri wa wazee wangu. Kwani hekima yao mara nyingi huniangazia mambo kwa mtazamo mpana kuliko wangu ubinafsi. Ushauri wao ni mara nyingi hubeba waangalifu na uzito mwingi uvumilivu na busara ambayo hunisaidia kupunguza makosa ya kimfumo wa kibinafsi. Pili mawasiliano na wazee wangu ni jambo ninalo lipata kipaumbele. Hata na ratiba yangu yenye shughuli nyingi. Inajitahidi kuwasaidia kuwasiliana nao mara nyingi kwa mara. Hivi hii inaweza kuwa na ni kwa ajili njia ya simu ujumbe mfupi. Au hata kuwatembelea pale wanapo kuwa na pale ninapo pata nafasi ya kuwatembelea. Mazungumzo ya haya si lazima yawe marefu au yenye shughuli nyingi mara nyingi ni kumsikiliza mzee akishiriki hadithi za maisha. Kushiriki furaha na yeye changamoto zake na pia kuangazia katika changamoto zangu. Hata kuomba ushauri kupitia mazungumzo haya nahisi nikiwa niko mwema na nina mizizi yangu. Tamadumi zetu zinaeza kutupea historia ya familia yangu. Jambo linalo nipa utulivu na ndani ya hisia yangu usalama. Tatu, uhusiana wangu na wazee unaendeshwa na pia kwa wazo. Wazi unao kuja katika fikra yangu. Najua kuwa wazee wangu na wadhamini kwa kweli. Zaidi ya maneno mazuri yasiyo na misingi.

Ninapuulizwa kuhusu mazingira ya kazi ninapendelea. Napenda pale ambapo kuelezea na akina ni sababu mazingira ya kazi ni jambo ambalo linalo athiri sana ufanisi wangu. Utulivu wa akili na uwezo wa kutoa huduma bora. Kwa kuwa mimi ni daktari, kila kitu ninachoki husu mazingira ya kazi kina umuhimu mkubwa. Si tu kwa ajili ya kazi yenyewe, bali pia kwa afya ya akili, morali na utendaji wangu kwa ugonjwa wenzangu. Wenzangu wanafaa kuwa katika mazingira mema ili kuwapa wagonjwa tarikiki mzuri yanayochanganya ufanisi utulivu ushirikiano na nafasi ya ukuwaji binafsi. Kwanza kabisa, napendelea mazingira ya kazi yanye utulivu na mpangilio mzuri. Kwa mfano eneo mbalo limepangwa kwa mfumo wa usahihi. Wimbo vyote vipo pahali pake na hata hakuna makelele nyingi. Kelele zilizo hapo ni chache sana na ni nadra kusikiza. Hunisaidia kuzingatia kazi yangu bila usumbufu. Hali kama hii ni muhimu sana hasa pale ninapofanya kazi katika chumba cha upasuaji au wakati ninapuangalia wagonjwa walioko katika hali nyeti. Kelele nyingi vurugu au mazingira yasiyo na mapangalio hubeba msongo wa mawazo. Na ambao huweza kuathiri maumizi. Na ninacho taka kuamua katika maisha yangu. Ya haraka ya usahihi jambo ambalo ni hatari katika taaluma yangu. Pili, napendelea mazingira ambayo ni ya kazi ambayo yanahisi ushirikiano na timu. Kwa kuwa kazi ya kitabibu mara nyingi ni pamoja na umuhimu wa kuwa na wenzangu ambao ni rahisi kushirikiana nao. Wanayeshimu na wanayeshehimiana na wanaoweza kushiriki kushirikiana mawazo yao kwa uwazi. Mazingira yenye mshirikiano na ushirikiano ya nanifanya niwe na uhakika wa kusaidia wagonjwa bila hofu ya kutoelewana napendelea pia pale ambapo mawasiliano ni wazi kila mtu anajua majukumu yake lakini kuna huru ya kushirikiana pale ambapo kuna changamoto hili linapunguza makosa au kuongeza ufanisi wa timu nzima. Tatu napendelea mazingira ya kazi ya ambao yanatambua umuhimu wa afi ya akili na kimwili ya wafanya kazi. Kwa mfano, kuwepo kwa muda wa kupumzika, sehemu ya kupumzikia na sehemu ambayo inabaridi nzuri inayoweza kufanya mtu aweze kutulia na kuondoa msongo wa mawazo ambayo umeweza kupata siku nzima katika kazi yako. Sehemu hiyo huweza kuwa na mazingira yanayoweza kusaidia kupumzisha msongo huu. Kama vile chumba kinachopangika vizuri mwanga na kutosha. Na kuweza kunipa hewa safi ni jambo linalo pendelea sana. Hii huwaza kuwapa warsha au sana kwangu. Wa ambao ni kunipa tahariki ya kuweza kutulia. Tuliza mwili bongo na hata mambo ya kimwili. Na kunipa akili nzuri ambayo nitaisikilizia vyema kama utaratibu.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio. Kama mimi binafsi naona redio kuwa ni chombo umuhimu sana cha mawasiliano na burudani. Ninapenda kusikiliza redio hasa wakati wa asubuhi. Ninapoandaa kwenda kazini au jioni ninapotoka kazini na kupumzika baada ya jukumu ya usiku ya siku nzima. Redio hunipa fursa ya kupata habari za hivi punde. Matangazo, afya na vipindi za elimu pamoja na muziki unabrudisha akili yangu. Pia napenda redio kwa sababu inanifanya nijisikie kuunganishwa na jamii. Vipindi vya mazungumzo ushauri nasaha na mijadala ya kijamii inayohusiana nayo huletwa na redio. Kuangazia changamoto zinazowakabili watu wengine na kunipa mitata zamo mpya ya maisha. Kama daktari, vipindi vinavyohusu afya vina umuhimu sana na umuhimu mkubwa kwangu. Kwa kuwa, huniburudisha, elimisha na huwa na umuhimu wa elimu na afya ya umma. Kwa ujumla, kusikiliza redio ni sehemu ya maisha kila siku kwa sababu hunipata taarifa, huniburudisha na hunisaidia kupumzika. Kiakili, huku ni kiendelea na kujifunza mambo mengi. Hii huwa inachangia mimi kupata maarifa na nisiwe nyuma, nisiachwe na chochote ambacho kinachoendelea. Naweza kusikiliza redio wakati wowote wa kazi yangu ambapo niko na ruhusa ya kupumzika. Kama wakati nipo katika bustani ninaponyamaza na kujifikiria. Naipa redio fursa ya kunielimisha na kuniongeza maarifa. Redio pia huwa moja wapo ya vitu ambavyo mimi hupenda kuwa nazo wakati nanyamaza na sitaki watu wengi kando yangu. Nikitoka pia nyumbani hunipa mambo yote yanayowajiri. Na pia huwa na mafunzo mengi ya chakula ambayo unafaa kutumia na huwa na virutubishi vyote. Redio ni mojawapo ya vifaa ambavyo kupitisha maarifa na kupitisha ujumbe bila pasi malipo. Redio hunipendeza kwa sababu huwa na mengi ya kunielimisha. Na pia hunisaidia kuendelea na kunituliza kiakili. Ninapo sikiliza redio napata kusahau mambo mengi na napata kupata amani yangu ya roho. Na msongamano wa mawazo hupotea. Kwa hivyo mimi hupenda kusikiza redio.

Katika kazi yangu nina changamoto kadha wa kadha hasa nikiwa katika taaluma ya udaktari. Nakutana na changamoto mbali mbali zinazohitaji uvumilivu. Hakika ya moyo na hata kujitolea. Changamoto hizi huwa zinajitokeza kati ya mazingira ya kazi umuhimu wa watu pamoja na upande wa kuhisi na kimwili. Moja wapo wa changamoto kubwa na nzito nizazo kumba nazo wakati wa kazi. Mara nyingi ninakutana na idadi ya watu ambao ni wagonjwa kuliko rasilimali wanazo kuwa nazo. Hapa huweza kunituma kurudi kwenye mfuko wangu. Hali inasababisha uchovu wa mwili na akili. Kufanya kazi kwa sasa. Ndefu na kuendelea kwa kazi mara nyingi. Zamu ya usiku inapo fika na wakati mwingine kukosa muda wa kwenda kupumzika. Na ipasavyo na hiali ya kawaida kati ya kazi yangu. Hili huadhiri nguvu na umakini ya ingawa bado nalazimika kutoa huduma bora ya kila mgonjwa. Changamoto nyingine ni shinikizo la kihisia. Kukutana na wagonjwa walio kati ya hali mbaya mateso ya familia zao na kati ya watu wengine kupoteza maisha yao ugonjwa ni jambu ambalo, linalo ni umiza sana. Ingawa ni muhimu kuwa na imara hisi ili kuonyesha mgonjwa kuwa anafaa kuendelea vyema na ako sawa. Ninajifunza kuhimili hali hizo kwa kujiburudisha lengo na kujikumbusha mambo yangu ya kusaidia kukosa kuwacha watu kupoteza maisha. Pia kuna changamoto ya rasili mali na miundo msingi. Miundo mbinu wakati mwingine vifaa ya tiba, dawa au teknolojia vinakuwa vichache. Hali inayolazimisha kufanya maamuzi magumu. Changamoto hii hunifanya ni jitahidi na nipate jitihada ubunifu na busara ili kutoa huduma bora kwa kutumia kile kilichopo. Kwa ujumla, changamoto za kazi yangu ni nyingi, lakini hunijenga kwa mtu mwenye sura au uwajibikaji na huruma zaidi huni kutokea. Licha ya magumu bado ninaipenda kazi yangu. Kwa sababu inanipa fursa ya kuhudumu na hata kuwa na wakati wa kijamii na kusaidia jamii na kuleta mabadiliko chanya katika maisha yangu. Na katika maisha ya watu pia. Hii unisaidia pia na kujua kuwa naisaidia jamii yangu yote. Changamoto nyingine ni kuwa na mfuwasi ama anaye kuja akiwa mgonjwa. Na mgonjwa sana nikose jinsi ya kumtibu huwa anafariki katika wadi yetu na huu huniletea hofu na tahakiki ambayo inaonyesha kuwa nimeshindwa kufanya kazi yangu. Hii huniletea changamoto nyingi sana jinsi ya kumuambia mwenye familia na wenye jamii kuwa umempoteza mwenzao ni changamoto ngumu sana. Na hii huletea mabadiliko chanya ya maisha ya watu. Kukumbuka kuwa umepoteza mmoja wawo.

Upendeleo wangu kuhusu mwanga napendelea mwanga wakati. Kama mimi binafsi napendelea sana mwanga wakati kwa sababu unanipa mazingira bora ya kufanya kazi. Kupumzika na kuishi na ujamii kwa ujumla mwanga una mchango mkubwa katika afya ya mwili na akili. Na kwa uzoefu wangu mwanga wakati hunisaidia kudumisha umakini utulivu wakihisia na ufanisi katika majukumu yangu ya kila siku. Tofauti ya mwanga mkali na mwanga hafifu saa ni mwanga wakati. Huleta uuwiano unaohitajika kati ya shughuli nyingi inazo zifanya. Kazi kwanza afia ya macho ni sababu muhimu inayo fanya nipendelee mwanga wakati. Mwanga mukali sana unaweza kusababisha macho kuchoka haraka. Kuwasha au hata kuleta maumivu ya macho na kichwa katika kazi yangu, ninahitaji kusoma maandishi na maandiko mengi. Kuandika ripoti na kufanya maamuzi yanayo hitaji umakini ya hali ya ju. Mwanga wakati hunipa mwangaza wa kutosha bila kuadhiri macho yangu. Vile vile, mwanga hafifu sana hunilazimisha kukaza macho. Jambo ambalo huweza kusababisha matatizo ya kuona au matatizo ya macho kwa muda mrefu. Mwanga wa kati hunikinga dhidi ya changamoto hizi zote. Pili, utulivu wa kisaikolojia unatokana na mwanga wakati ni jambo ninalolidhamini sana. Mwanga mkali kupita kiasi unaweza kuleta msisimuko usio na lazima na wakati mwingine husababisha msongo wa mawazo. Kwa upande mwingine, mwanga hafifu sana huweza kuleta usingizi au kupunguza ari ya kufanya kazi. Mwanga wakati hunisaidia kuwa katika hali ya utulivu na umakini kwa wakati mmoja. Hunipa mazingira ambayo akili yangu inabaki hai lakini yenye msukumo mkubwa unaochosha. Katika mazingira ya kazi hasa ninayofanyia kazi katika taaluma ya udaktari mwanga wa kati una umuhimu mkubwa. Unasaidia kuunda mazingira salama na rafiki ya wagonjwa na wahudumu wa afya. Wagonjwa wengi husikia huru na kutulia zaidi katika mazingira yenye mwanga wakati kuliko mwanga mkali unaoweza kuwafanya wajiskie kama wako kwenye mazingira ya upasuaji hata kwa uchunguzi wa kawaida. Kwa upande wangu, mwanga huu hunisaidia kufanya kazi kwa umakini bila kuchoka haraka nyumbani pia napendelea mwanga wa kati kwa ajili ya kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi. Nahitaji mazingira yatakayo saidia kutuliza akili na kunitolea msongo wa mawazo. Mwanga wakati hunipahisia na amani hufanya chumba kuonekana chakuvutia na kuchangia usingizi mzuri usiku. Ni mwanga unauruhusu akili upumzike bila kuingilia moja kwa moja katika hali ya giza au usingizi. Kwa ujumla, upendelewa wangu ni wa mwanga wakati.

Muziki ninaosikiliza mara nyingi. Kama mimi binafsi, muziki ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Ninatumia mziki kwa njia ya kupumzika, kupitisha wakati, na kujipa faraja ya kuhisi, na wakati mwingine, kujiongezea nguvu baada ya siku ndefu ya majukumu. Aina ya mziki ninaosikiliza kwa siku mara mingi. Hutegemea na hali ya moyo wangu, mazingira niliyopo na muda nilio nao. Hata hivyo, kwa ujumla napenda muziki wenye ujumbe mzuri unaotuliza na unaoleta akili kwa amani yake, unaogusa hisia za na njia chanya. Mziki ninao sikiliza zaidi ni mziki wa taratibu na wa taarifa mingi ambazo zinaleta tafakari. Kama vile nyimbo za Afro Soul, rnb, na utulivu na nyimbo za kitamaduni zenye maudhui ya maisha. Aina ya mziki hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijijue nijisikie kuwa mtulivu. Maneno yake mara nyingi huwa na ujumbe wa matumaini. Mapenzi subira ya maisha na kila siku, jambo linalofanya nijione kama sehemu ya simulizi hiyo, ninayoisikiliza. Pia, husikiliza muziki ya injili, gospel. Mara kwa mara, mziki hii hunipa nguvu ya kiroho na kueza kunifanya niendelee na maisha yangu. Hata ingawa ni magumu ajy na kunipa imani na matumaini. Hasa, ninapo patana na changamoto kazini na zile ambazo si za kazi za kimaisha. Kama mtu anayehudumia watu wa kutumia udaktari na hali nzito ya kihisia. Nyimbo ya injili hunisaidia kunituliza kunipa mtazamo chanya na mtazamo mpya wa maisha. Hunifanya nijisikie nikiwa na amani ya ndani na kuniburudisha thamani ya huruma na kunikumbusha uvumilivu na imani kwa nyakati fulani hasa ninapohitaji kuongeza na ari au nguvu kufanya kazi. Nasikiliza mziki wenye midundo. Midundo yenye wastani kama Afro beat au bongo flavour yenye ujumbe mzito na ujumbe mzuri wakimapenzi ama mziki ulio na ujumbe wa kitamaduni. Mziki huu hunipa msisimko wa kiasili na msisimko kiasi cha hunisaidia kutulia, kuendelea na shughuli bila kupoteza umaskini. Umakini wangu unafaa kuwa ndani ya ninacho kifanya wakati ninapo sikiliza wimbo kama hizi. Sipendi sana mziki wenye kelele nyingi au maneno yasiyoeleweka na yasiyo na maadili. Kwa sababu hunirudisha na kunivuruga na kuniondolea utulivu na amani niliyo nao. Kwa ujumla, muziki ninaousikiliza mara nyingi ule unaoandamana na utulivu, ule ambao unaoleta amani, ule ambao huweza kuimarisha maishani. Si mziki ya kelele makubwa na mbali mziki unaojenga hisia unaorudisha na kuburudisha akili. Mziki si burudani tu bali ni tiba.

Stadi muhimu katika kazi yangu. Katika kazi yangu kama daktari. Stadi ni nguzo muhimu inayoniwezesha kutoa huduma bora. Salama na enye huruma. Kwa wagonjwa wangu. Zaidi ya maarifa yao ya kitaaluma. Stadi za kujitenga kijamii na stadi ambazo ni za kimaadili. Zina mchango mkubwa katika mafanikio ya kazi yangu. Stadi hizi hunisaidia kukabiliana na changamoto za kila siku na kuhakikisha inatimiza mambo yote na wajibu wangu katika ufanisi wangu. Moja ya stadi muhimu zaidi ya stadi yangu mawasiliano. Kama daktari, ninawasiliana na wagonjwa familia zao na wataalamu wengine wa afya. Uwezo wa kutumia na kuweza kuwa ongelesha watu kwa umakini kuelewa hali yao na hali ya wagonjwa kwa lugha rasmi au rahisi ya kuwatuliza na kuwatoa hofu. Yanayo onekana na kueleweka ni jambo la msingi mawasiliano mzuri hujenga uaminifu kati yangu na wagonjwa wangu. Jambo linalosaidia katika uchunguzi sahihi na ufuataji mzuri wa matibabu. Stadi nyingine inayoiweza na kujua ni uwezo wa kufanya maamuzi. Katika mazingira ya kitabibu, maamuzi mengi hufanywa kwa haraka na mara nyingi chini ya shinikizo. Lazima niwe na mbuwa taarifa, kuthamini dalili na kuchagua hatua sahihi za wakati mwafaka. Wezo huu huokoa maisha na kupunguza hatari ya wagonjwa. Pia stadi ya huruma na uelewa wahusika ambao ni wagonjwa ya kimsingi sana kati ya kazi yangu hunipa uwezo wa kuweza kuzungusha na kuwaona wagonjwa vyema. Wagonjwa wengine huwa na wakiwa na hofu. Maumivu ya msongo wa mawazo kuwaelewa huwa ni ngumu. Kuwaelewa kuwapa faraja na kuwa heshimu weza kuwaletea na kuwafanya wajisikie salama. Kuthamini hii huongeza ushirikiano wao kati ya matabibu na watu wote wa hii marishwa. Wahusika pia wa kitabibu huwa na hiari hii aidha, stadi ya kufanya kazi ya timu ni muhimu kwa sababu huduma ya afya ni kazi ya pamoja. Kushirikiana na wauguzi daktari wangu wanataalamu wengine hunisaidia kutoa huduma na huduma nzuri, kamili na bora. Uwezo wa kuheshimu na mawazo ya wengine na kuchangia maarifa yangu kuongeza ufanisi na timu nzima. Kwa ujumla, stadi muhimu katika kazi yangu ni changanyiko wa maarifa mawasiliano maamuzi huruma na ushirikiano stadi hizi hunisaidia si tu kuwa daktari bora bali pia kuwa mtu anayetoa mchango chanya katika jamii ninayo ihudumia.

Je ni nachaji kifaa changu mara ngapi kwa siku kama mimi binafsi kwa kawaida nachaji kifaa changu mara moja hadi mbili kwa siku kutegemea na matumizi ya siku husika. Kifaa changu muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku kwa hivyo matumizi yake ni ya mara kwa mara. Na yanahitajika ni shati ya kutosha ili nifanye kazi ipasavyo. Asubuhi mara nyingi huanza siku kwa kuwa na kifaa kilicho jaa na kinacho kuwa na kimechajiwa, kikawa kamilifu. Hata hivyo, kutokana na matumizi ya kupiga simu, kuwasiliana na watu, kusoma taarifa mbalimbali, kutumia mitandao na ya kijamii na wakati mwingine programu za kazi. Kizazi cha chaji hupo pungua na kiwango chake huwa ndogo, kadri ya siku inavyo endelea kuisha. Kufika jioni, mara nyingi na lazimika kukiacha tena chaji tena ili kiwe kinihudumie bila kunikatiza. Kama mtu anayefanya kazi yenye majukumu mengi mara nyingi ninahitajika kutumia kifaa changu kwa dharura au kwa mawasiliano ya kazi hivyo hu hakikisha kina chaji ya kutosha na jambo la lazima. Ili kukiweka kiwa sawa kwa siku zote zenye matumizi makubwa na chaji kifaa changu mara mbili. Lakini kwa siku tulivu zenye matumizi madogo mara moja hutosha. Kwa ujumla inachaji kifaa changu kulingana na mambo yanavyoendelea na mahitaji yake ya kukitumia. Nikiha kikisha kinabaki tayari kunisaidia muda wowote ule. Ninapo hitaji kukitumia na ninapo hitaji kuripoti kitu yoyote. Siku hiyo ndipo ndakuwa na ichaji mara mbili kwa siku. Ila siku ambayo simu imetulia haina usumbufu wala sijai chokora vyovyote. Ninayo ruhjsa ya kuweka ikae na chaji ya si mara moja kwa kuwa itakuwa na moto ya kutosha ila siku ambazo nina mambo mengi. Hufanya nadra moto katika chaji kuisha. Na chaji hupungua. Hivi napenda kuchaji mara mbili. Panapokuwa na dharura nyingi.

Upenda wangu wa kucheza na watoto. Kama mimi binafsi napenda sana kucheza na watoto. Kwa sababu huleta furaha na huleta hile ya kipeke amani ya moyo na hisia kutulia nakuweza kutimiza wajibu wa kibinadamu watoto wana ulimwengu wao wa kipeke uliojaa ubunifu ucheshi na ukweli usio unifiki na unafiki wowote. Kucheza nao, hunifanya nijue nimerudi katika urahisi wa maisha. Bali msongo wa majukumu ya kila siku hunipotea. Kwanza, kucheza na watoto hunisaidia kupunguza kisaikolojia na kuweza kupumzika. Katika kazi yangu hupatana na kukutana na hali nzito ya changamoto zingine zinazo niitaji kuwa na umakini mkubwa sana, maamuzi magumu. Ninapo kuwa na watoto, mawasiliano hupungua na muda wa nafasi yangu huwa na kuchukuliwa kama kicheko. Masoli ya udadisi na michezo isio na shinikizo. Hali hii, hunipa nafuu ya akili na hunijenga upya. Pili, ninaona kucheza na watoto kama njia ya kujifunza kuendelea na maisha kujifundisha mambo mapya. Watoto hunifundisha subira, wenye nyekevu na kuishi wakati uliopo. Wakati huo huo, ninapocheza nao hupata na fursa ya kuwafundisha maadili mema kuwa na ushirikiano kueshimiana nakuwa na kuvuvumilivu. Michezo midogo ya hadithi na mazungumzo rahisi huweza kuwa na darasa muhimu sana maisha ni mwangu na katika maisha yao kwangu pia. Katika mazingira ya kitabibu, kucheza na watoto hunipa uwelewa wa kina na mahitaji yao ya kihisia. Watoto wengi huogopa hospitali au wahudumu wa afya. Ninapo wachazea na kuwazungumzia. Nao kwa upole huondoa hofu yao ya kuogopa matibabu na tabibu wa hospitali na huleta salama. Hii hunisaidia kuwahudumia kwa urahisi na huruma zaidi na kuelewa jinsi wanavyohisi na wanavyo fikiria jinsi ya kuwafariji. Wanapokuwa na ugonjwa au wenye hofu. Pia kucheza na watoto hunipa kumbu kumbu zamani ya furaha ndogo ndogo. Unikumbusha mambo nilie yafanya maishani nikiwa rika yao. Kicheko cha mtoto furaha ya kushinda mchezo au mshangao wa wanapogundua kitu kipya. Hunifanya nione maisha ni kama mtazamo uchanya. Hunifanya ni tambuwe kuwa furaha haiko katika vitu vikubwa peke bali pia katika nyakati halisi za pamoja kwa ujumla napenda kucheza na watoto. Kwa sababu hunijenga na hunisaidia na hunipa furaha kwa kweli. Hunisaidia kuwa na mtu mwenye huruma zaidi. Na kunipa utu ndani yangu kwa ubinadamu mwingi. Kuleta tabasamu matumaini na furaha kati ya maisha ya watu hasa watoto.

Ninavyotumia muda mtandaoni kama mimi binafsi ninatumia muda wa takribani masaa tatu mpaka tano mtandaoni kila siku. Kutegemea na jukumu niliyo nayo. Mtandao ninaotumia kwa mawasiliano taarifa na kazi asubuhi hutumika kuangalia ujumbe muhimu na barua pepe huku sehemu nyingine ya siku ikitumika kwa kazi na burudani. Hata hivyo ninajitahidi kuweka uwiano ili mtandao usiathiri kazi au afya yangu na usiweze kuchukua pande nyingi ya maisha yangu. Kuweza kubeba akili yangu na kuweza kunifanya niweze kusahau thamani ya ubinadamu. Pia mimi hujiweka kando na kujitenga masaa kadhaa na simu au kujitenga kando na mtandao.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni. Kama mimi binafsi naona ununuzi wa mtandao kuwa rahisi sana. Na unao okoa muda. Kunipa fursa ya kuunganisha bei. Kusoma maoni ya wateja wengine na pia kujua bidhaa ambazo si gushi na ambazo niza kunisaidia kuenda katika dukani. Pia uniondolea uchovu wa kutembea mpaka kuenda kwenye maduka. Kunipa fursa ya kuunganisha bei wakati nyingine huvipipatikani kirasili au katika duka zote ya kawaida. Hata hivyo hununua kwa uangalifu nikikumbuka kuwa bidhaa ambazo nataka kuvichukua sivioni kwa macho. Nikihakikisha ubora wa bidhaa na uaminifu wa muuzaji kabla ya kufanya malipo.

Kinywaji ninachokipenda zaidi kama mimi binafsi ninapenda zaidi kukunywa chai ya asili. Na mbayo imewekwa sukari sio tu ya kampuni bali ya asali. Chai hii hunipa hisia ya utulivu. Faraja ya akili na pia hufanya nijisikie na kujihisi nishati ndogo. Hasaa asubuhi au baada ya siku ndefu ya kazi baada yake lakini laini na joto lake huniweka katika hali ya amani na kufanya nijisikie vizuri kuhisia za kiakili na mwili. Zaidi ya furaha ya dhati hunipa ladha nzuri. Kinywaji hiki pia hunifaidi kiafya. Husaidia kupumua na kuimarisha kinga ya mwili. Ilhali soda na mambo majuisi mingine ambayo huleta mashida katika mwili na kufanya mwili kuwa umezorota chai huweza kunifanya na kwa ujumla nasikia vyema na kunituliza. Chai asali ni kinywaji kinachopendeza mno kwa sababu hunisaidia kupumzika, kunipa furaha ndogo ndogo na kunifanya nijisikie vizuri kila wakati.

Wikendi yangu kwa kweli. Wikendi yangu kwa kawaida huwa ni muda wa kupumzika. Kujipatia raha baada ya kazi nzito za wiki hasa ya udaktari. Napenda kuanza siku ya Jumamosi kwa kupumzika asubuhi. Mara nyingi kwa kulala kidogo zaidi au kunywa chai au kahawa. Nikiwa nimeshika kitabu au nikisikiliza muziki. Hii hunisaidia kupata afya njema na utulivu mzuri, heri chanya. Baada ya hapo, napenda kuenda nje kutembea na kufanya mazoezi kidogo mwilini. Hii, si tu husaidia afya yangu bali pia hunisaidia na kunipa fursa ya kutulia na kufikiria bila usumbufu wowote. Baada ya mazoezi, mara nyingi huenda kwa soko au kufanya manunuzi madogo ya nyumbani. Hii ni sehemu ya mapangilio ya nyumbani na wikendi yangu ili kuhakikisha kila kitu kitayari na wiki ijayo. Mchana Jumamosi mara nyingi ni muda wa kushughulika na familia au marafiki. Tunaweza kupanga chakula cha pamoja, kuzungumza au kushirikiana kama shughuli ndogo za burudani. Hii ni muhimu sana kwangu kwani inasaidia kudunisha uhusiano mzuri wa wale wa karibu nami na wale wa mbali baada ya mchana. Napenda kutumia muda wangu kwa shughuli za kibinafsi kama kusoma kitabu, kutazama filamu fupi au kupanga ratiba ya wiki ijao. Hii inaweza kunisaidia kupata mpangilio mwema na kuhitimisha siku utulivu na akili kuwa safi ya Jumamosi, ifuatayo ni Jumapili na mwanzo wa kiroho. Ninaenda katika mahala pa kanisa ili kuwa na amani ya kiroho. Mara nyingi kuanza na ibada au kutafakari. Jambo linalowezesha kujenga akili na moyo kwa furaha. Baada ya ibada napendelea kutumia muda wangu wa familia na marafiki wa karibu. Mara nyingine na pikniki au matembezi ya pamoja. Mchana ya Jumapili ni muda mzuri wa kupumzika, kujiandaa na kuelewa kuna wiki mpya inayokuja. Mwisho wa siku napendelea kutulia, kusoma, au kupanga ratiba ya wiki ijayo. Kuhakikisha kila kitu kiko katika ratibu yake kwa kazi inayo shughuli ya jamii. Kwa ujumla, wikendi zangu ni mchanganyiko wa kupumzika, mazoezi baada na burudani na kushiriki na wengine. Hii hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Kudunisha afya ya mwili na akili. Kujiandaa kwa changamoto za wiki ijayo. Na airi ya furaha. Wiki si muda wa mapumziko bali pia ni fursa ya kujijenga. Uhusiano mzuri wa wengine na kuimarisha maisha yangu ya kibinafsi na ya kijamii.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa kiasi. Ingawa kwa kazi yangu ya udaktari kila jukumu lina jambo la kufanya. Kufanyika katika nyumbani haliwezi kufanyika kwa kuwa mi ni daktari nahitajika tu mazingira ya hospitali. Kuna kazi ambazo zinahitaji uwepo wa hospitalini peke yake. Hasa, kuhudumia wagonjwa moja kwa moja, kuwafanya uchunguzi na wa kimwili na ule wa kiroho. Na kushughulika na dharura yoyote ambayo itakayotokea. Hata hivyo, kazi zile ambazo zijitahidi mguso na hadi mgusano wa moyo na moja kwa moja wa wagonjwa. Napendelea sana kuzifanya nikiwa nyumbani ya kazi ambazo hazishikani na kitu chochote cha mgonjwa kwa mimi moja kwa moja sababu hunipa utulivu wa umakini zaidi. Nikiwa nyumbani naweka kufanya kazi kama kuandika na kupitia ripoti za wagonjwa, kusoma tafiti ya machapisho ya kitabu, kuandaa mawasiliano au ripoti ya kitaaluma na kupanga ratiba za kazi au malengo za mwezi. Mazingira ya nyumbani hunisaidia kupunguza makelele na msongo wa mawazo unapatika katika hospitali ambao hunipa presha na hunipa mambo mengi ya kuandika ambayo si halali na hainsaidii kwa chochote ambacho naweza kukirekodi. Hivyo, ninaweza kufikiria kwa kina na kufanya maamuzi, mazuri na kitaalamu ya utulivu zaidi wa nyumbani. Pia kunipa nafasi ya kusawazisha kazi na maisha na binafsi. Jambo ambalo ni muhimu kwa wakati taaluma ya udaktari yenye shinikizo kubwa huwa hata hivyo, ninaamini kuwa kufanya kazi nyumbani kunapaswa kuwa na mpangilio na nidhamu ambayo ni chitihadi kuweka muda maalumu wa kazi. Kuepuka usumbufu na kuhakikisha ubora wa kazi. Haupungui kwa jambo lolote au vyevyote. Kwa ujumla, napenda kufanya kazi nyumbani pale unapoweza kupata chochote unachokitaka unapoweza kuwa na amani yako ya kiroho. Unaweza kuwa na akili tulivu. Na kuweza kuwasilisha jambo lolote kwa utulivu. Na hivo akili huweza kurekodi mambo ambayo utaweza kuyakumbuka na utaweza kuyasoma kwa uzuri na wema. Lakini bado natambua kwa moyo kwa kazi yangu. Kama daktari huko hospitalini karibu na wagonjwa ambako changamoto wangu wanaonekana na kuleta mabadiliko ya moja kwa moja katika maisha ya watu. Hii huweza kufanikishwa kwa kuwa nikifanya kazi mbali na nyumbani ambako ni hospitalini huwa na mambo mengi ya kunifanya nisieze kuimaliza haraka. Hivi napendelea kufanyia kazi nyumbani sana sana kwa kuwa huwa na amani huwa na ubora na pia huelekea kwa kumaliza kazi hiyo haraka. Hivi napenda kufanyia kazi nyumbani kwa kazi ambao ni tulivu na inahitajika.

Wakati ninapotaka kustarehe, napenda kufanya mambo yanaoleta heshima na yanayo nifanya niweze kutulia. Yanayo niwezesha kupumzika na kuondoa msongamano wa mawazo baada siku ndefu ya kazini. Kila mara kitu moja kwa kwani, napenda kubadilisha kuwiano na kuulingana na hali ya siku ya muda angu. Na kuweza kufanya utengamano wangu kuwa mzuri mara nyingi napenda kusoma vitabu au makala ya kielimu na buruduni. Hii uniwezesha kuondoa mawazo ambayo ni ya kazi na kuingiza akili yangu katika ulimwengu tofauti lakini pia hunifundisha mambo mapya na kupanua mtazamo wangu pia. Mara nyingi napendelea kutazama filamu au kipindi cha televisheni hasa kile cha kinacho nipa furaha na kinacho nipea ujumbe mzuri. Kwani ni njia nzuri ya kupumzika bila kutumia nguvu yoyote. Pia napenda kusikiliza muziki haswa ile inafanya njihisi ni kama niko vizuri na kunipa motisha. Muziki ni ni njia nzuri ya kustarehe na sababu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kunifanya nijisikie furaha na kuniruhusu kuzingatia kile kinacho nifaa wakati mwingine napenda kutumia muda wastarehe kwa kutembea nje hasa wakati katika bustani au maeneo ya wazi. Kwani hewa safi na mwanga wa asili, hunisaidia mwili na akili kuwa katika hali ya utulivu. Kwa kawaida, starehe yangu pia uhusisha muda na familia au marafiki. Tunaweza kufanya chakula pamoja na kukikula pamoja kuzungumza au kushirikiana katika shuguli ndogo za burudani. Kama michezo ya nyumba na matembezi pamoja na mengine. Hii inapanua starehe na kuwa si tu kupumzika peke yangu bili bali pia kuimarisha uhusiano na wawengine. Kwa ujumla starehe ya angu ni mchanganyiko wa kupumzika, kufurahia, burudani na kuimarisha uhusiano wa kijamii. Hii huniwezesha kuondoa msongo wa mawazo. Kujijaza na kunipa furaha ya moyo. Na kujiandaa kwa changamoto za siku kubale ya siku zinazo kuja. Kwa airi na ari na akili safi. Ndipo ninapopata kweza kupumzika vizuri na kujipumzisha kwa burudani.

Mimi hupenda kula ugali. Na hii ni kwa sababu ya ina virutubishi ambavyo naviitaji sana sana si ugali peke yake pia naeza badilisha mlo kwa mchele. Hivi inaweza kunisaidia kuweka hali ya mwili wangu kuwa vizuri. Hii hurudisha mwili wangu kuwa nanguvu na kupata haki ya kuweza kuendelea. Nanguvu ya kuweza kunifanya kuendelea na kazi yangu ya udaktari kama daktari naelewa kila chakula kinafaa kuwa na virutubishi vinavyo stahili ili kuendelea na kazi yake vyema kwa mambo yale ambayo nimeyajua nimefunzwa kama mpishi ama na daktari pia naelewa kuwa viungo vyote vinahitajika katika mwili. Hii ni kwa sababu ya kuipa mwili nguvu mpya na kuweza kuipa moyo wako nguvu. Hii hunisaidia, ndio maana mimi hupenda kula ugali na pia wali. Yote siwezi ipeleka yote pamoja kukua, nitakosa moja. Kwa hivyo, sana sana mimi hukula ugali wa wimbi kwa mboga za kienyeji na za kiasili. Na pia mimi hubadilisha chakula nyakati zingine kwa wali na nyama au virutubishi vingine. Hii huweza kunisaidia, kupata uwezo wakuishi vyema na kuwa na hali nzuri ya afya.

Mimi kwa ubinafsi michezo ninayoipenda katika olimpiki ni masafa marefu. Napenda sana michezo ya mchezo huu. Kwa sababu huniwezesha kuwa na uwasi wa uvumilivu nidhamu na nguvu ya akili ya mwanariadha. Kwanza mbio za masafa marefu kwa kilomita elfu tano kwa elfu kumi, ni maradhoni zinazonivutia sana kwa sababu hazihitaji nguvu nyingi za mwili bali pia mbinu ya subira. Wanariada lazima ajue lini aongeze kikasi na lini apunguze kasi ilikuweza kuthibiti pumzi hadi mwisho wa mbio. Hii inasaidia na kufunza kuwa mafanikio makubwa hayaji kwa haraka bali kwa uvumilivu wa muda mrefu. Pili mchezo wa unaonigusa sana kwa sababu ya kuwakilisha mapambano na binafsi. Kila mwanariadha anakimbia si thidi ya wapinzani tu. Bali pia thidi ya uchovu, maumivu na hofu ya kushindwa. Hili liinafanana sana na maisha ya kila siku hata kazi ya udaktari ambapo mtu lazima awe na moyo wa kusonga mbele hata anapopatana na changamoto mingi. Tatu, mbio za olimpiki zinabeba roho ya umoja na kimataifa. Wanariadha kutoka taifa mengi huunganika pamoja na kuwa kwa uwanja mmoja. Kila mmoja akiwa na ndoto ya kuinua bendera ya nchi yake. Inatia moyo kuona jinsi olimpiki zinavyoweza kuunganisha na kuwaleta watu pamoja. Na kuulipa picha nzuri licha ya tofauti zao na lugha zao tamaduni au rangi. Kwa ujumla mbio za masafa marefu kama olimpiki katika hii hunivutia kwa sababu ni ishara ya bidii, matumaini, na ushindi wa juhudi na thidi ya vikwazo. Michezo unapoona hii ya kukimbia na ya kuenda kasi kwa muda wa mwisho hunipa hadhiri ya kuwa na motisha ya kuendelea na kujipa na ahidi na kujiahidi mambo mengi mbele yangu. Situkatika michezo bali pia katika maisha ya jumla. Hivo unapoona alie nyuma, alieenda kuwachwa nyuma wakati mbio zinapoanza. Anapochipuka na kuanza kutoka na kuwapita kila alie mbele yake. Hunipa fursa na kunipa moyo sana na kunionyesha aina ingine ya maisha. Na mwonekano mwngine wa maisha yangu. Pia yule alie nyuma kuweza kuinuka na kuibuka na kushika yale ya mbele ya wale waliotangulia hukua kutangulia si kufika Olimpiki hunivutia sana. Hivi napenda michezo ya olimpiki kukimbia masafa marefu.

Mimi huenda maktabani mara chache kwa wiki. Kawaida ni pale ninapohitaji kufanya utafiti maalumu kwa kimasomo katika vitabu vinavyohitajika umakini zaidi. Siku nyingine, mara nyingi napendelea kutumia maktaba mtandaoni au nyaraka za kijitihadi. Kwani, zinarahisisha kupata habari haraka bila kuhitaji kusafiri. Kuhudhuria maktaba kwani ni changamoto ndogo kwa muda lakini ninapofika napata fursa ya kusoma kwa utulivu, kuzingatia kwa kina na kujenga maarifa ya kina. Mara nyingi kuhitaji kujikuta nikijituma. Nikijipanga muda maalumu wa kuenda maktabani, kwa mfano, mwishoni wa wiki au asubuhi kabla ya shughuli nyingine. Ili kuhakikisha ni ninaweza kutumia muda huo vizuri bila usumbufu wa kazi yangu. Kwa kweli kwa ajili ya kazi zangu ya udaktari, maktaba ni sehemu muhimu sana. Kwa sababu ina vitabu na jarida la kisayansi ambalo linaniwezesha kuboresha uelewa wangu wa maswala magumu afya na tiba. Hivyo ingawa si siku kila za hii ziara. Maktaba ni kwa maana ya yenye tija. Hunipa mwonekano mwingine, mwonekano mpya na hunieza kunidokezea mambo mapya ambayo sikuyajua. Hunipa pia historia ya mambo ambayo sikuyajua na kwa kutoka kwa vitabu vizee. Hii huniletea mambo mengi na kunirudishia fahamu ya kuwa kuna pahali pengine pa kutoa mambo mapya. Hii huwa si tu kwa kutoa ujasiri kwenye vitabu bali pia kujua mambo mengi. Ilhali mimi huenda mara kadhaa kwa sababu ya kuwa tu na kazi yangu ambayo hunifanya kuwa na heka heka nyingi. Sisiezi ingilia kati kati ya kazi ili kuenda kwenye maktaba. Aa, mimi huenda kwenye maktaba mara kadhaa.